Kuna vitu mingi ambavyo mimi haswa ningependa kujifunza. Kitu ya kwanza ni ujuzi wa fedha binafsi, jinsi ya kupanga bajeti, kutunza akiba, kuepuka madeni na huu inisaidia sana nikiwa na ratiba yangu. Elimu ya digitali, jinsi ya kutumia Google Docs, Sheets na Drive. Kutumia CV Proposals. Mambo haya yananifaa shuleni na kazini Coding ya msingi HTML and CSS Python ya beginner. Dakika ishirini kenti thelathini kwa siku zinazotosha kuanza. Najifunza mawasiliano. Kuandika barua rasmi kuongea mbele ya watu kusikiliza kwa makini ujuzi unaohitajika kwa mawasiliano na shuleni na kazi.

Naam mi hutumia video kwa mawasiliano kwa nini. Video ina umuhimu wa kutumia kwenye mawasiliano. Inaonyesha uso na hisia. Kupitia video mi naona tabasamu naona uso wa hazuni sauti na matamshi ambayo hunisaidia kuelewa vizuri kuliko meseji au sauti pekee. Pia huongeza uaminifu. Watu huamini zaidi wanapoona anayezungumza. Hunionyeshe kuwa hapo kwa kweli na haujifichi. Unafafanua mzuri wa haraka. Ikiwa unaelezea jinsi kitu kinafanya kazi hatua kwa hatua ni rahisi kumwelewa mtu akiona kwa macho kuliko kusoma maandishi marefu.

Kwa kuwa huwa na husika na vitu mbili tofauti masomo na kazi. Kuna njia ama jinsi ya kupanga wiki yangu ya kazi. Mmoja mimi huwa naandika majukumu yote kwanza. Natenga dakika kumi na tano na kuandika. Majukumu ya kazi ni masomo familia na mahusiano kama kupikia Beti kumpigia beti mapumzika na ibada. Mambo binafsi mazoezi kusamacho hupumzika. Nikiosha yote kwa karatasi ni rahisi kupanga. Pia naweka mambo kwenye vikundi. Huwa natenganisha katika hati. Kipa umbele cha juu lazima kufanya. Wiki hii kipaumbele cha kati vizuri wikifanya. Inavyoweza kusubiriwa kwani zijazo wiki na kila kitu chukua yaliyo muhimu. Napanga siku zangu. Kuanzia jumatatu hadi jumapili. Mfano rahisi. Jumatatu hadi jumatano. Kazi za msingi kazini. Na soma ya haraka dakika thelathini hadi sitini napumzika mapema alhamisi hadi ijumaa kazi za ofisi nafanya assignment zito tafakari ya wiki wikendi jumamosi jumapili. Nafanya vitu vilivyo baki kuosha kupanga vyombo kuona na mtu wangu najumia kanisa mapumziko.

Mimi hupenda mambo haya yote napenda kucheza na pia napenda kutazama mchezo. Mchezo ninaopenda kucheza ni mchezo wa kandanda. Na pia mchezo ninaopenda kutazama ni mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda au soka ni mchezo ambao umeweza kuwaleta watu. Pamoja umeweza kuwasanya watu waliotoka jamii fulani tofauti pamoja. Na unapocheza huburudisha hukashifu tabia za tabia hasi za jamii.

Mime upendezwa na rangi ya samawati maana gani rangi ya samawati hufanya shule ikaonekane kwamba nishule iliyo nii rangi ambayo inaniezesha. Nikiiona inanipea furaha. Inaniwezesha niweze kufikiria vitu zangu nilizoziacha kwa nyumba. Kwa minajili ya kazi na shughuli za shule.

Mimi upenda kunuwa vitu kwenye duka kuu. Ama pia uhitua supermarket kwa kimombo. Naponuwa vitu kwenye duka kuu ama supermarket. Napata vitu kwa bei nafuu kwa lugha ya kimombo tunasema discount na pia vitu zake ni vitu za kudumu vitu vilivyo ya dhamana.

Siwezi ishi hata dakika thelathini bila teknolojia. Kwa sababu gani. Ulimwengu tunaoishi kwa sasa kila kitu kina endana na teknolojia. Na tunaamini kwamba teknolojia ndiyo mfumo ambao umetuwezesha kama wanainchi kusonga mbele na kufanya biashara za haraka na za kuleta mapato za ya haraka.

Ukikuja kwa upande wa mpira wa miguu. Mimi ushiriki kwa mpira wa kandanda. Na timu nayoipenda ni ya manchester. Wakati mwingi napenda wakati wa saa mbili saa tatu ya usiku. Pale ambapo kila mtu ametulia kama ni kazi nimetoka ama tumetoka. Tunapo kaa chini kutazama mpira. Tunakuwa na muda mzuri wa utazamo. Na ninapenda mchezaji ambaye anaitwa Ahmad Madiano na huwa nahisi vizuri inapo.